Ndio, napenda kukimbia. Kukimbia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na kuongeza nguvu. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha umakini. Napenda kukimbia asubuhi au jioni wakati hewa ni safi. Kwa ujumla, kukimbia ni shughuli ninayofurahia na inasaidia kubaki mwenye afya.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au tano usiku kisha nalala. Napenda kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Hii uhnisaidia kuamka na nguvu na kuanza siku vizuri. Mara chache naweza kuchelewa kidogo nikimaliza kazi muhimu kwa ujumla. Napendelea ratiba inayonipa mapumziko ya kutosha.

Ninayotumia, njia ninayotumia kupumzika ni kusoma vitabu au kusikiliza muziki. Pia napenda kutembea au kupiga mazoezi madogo ili kuondoa uchovu. Wakati mwingine napumzika kwa kutazama mandhari ya asili na kuzungumza na marafiki. Napenda kutumia muda huu pia kwa kutafakari na kupanga mawazo yangu. Kwa ujumla, napumzika kwa njia zinazoniwezesha kuchaji nguvu za mwili na akili.